Ati je? Unatumia teknoloji ya sauti, unajua hii teknoloji ya sauti nadhani ni ile kitu yenye tunasema inaitwa voice AI Like unaongea alafu AI yenye imetokea, hii artificial intelligence yenye imetokea inasikia kenye unasema Then ina kama kugoogle, unatumia kama google wenye wanafanyanga, una search. Una badala kushinda uki type. Ukiandika hapo hivyo kwa search bar. Unaandika tu. Ina ukisha ongea ina record yenye sasa ikisha kusikia venye unaongea halafu unataka kutafuta kitu fulani. Kama let's say game ya man u iliisha aje halafu google wanasikia kenye umesema. So kutoka hapo hivyo inakupatia results. Depending na venye umuongea. So hiyo ndiyo I think technology ya sauti na maanisha And right now iko very common, juu unapata kama kuna hii, kuna hii staff ina itwa aje, siri, yenye iko huko majuu, wanatumianga hiyo shit, ni hiyo tu, ni hiyo tu wanatumianga huko hivo kufanya hiyo kazi.

Mimi siku kuu yangu, nimei sherehekea huku, nime-travel Mombasa huko ndio nilikuwa, nikaenda Diani, kutoka Diani, nikaenda place fulani inaitwa mtwapa sherehe alafu nikaenda mama ngina drive, kutoka hapo hivyo tukapitia Fort Jesus, nilikuwa na my girlfriend So, tukapitia Fort Jesus, alafu tukaingia a fancy restaurant iko hapo hivyo chachoma. Iko bamburi, bamburi ya, hiyo barabara ya bamburi yah wako na wako na services poa nyama iko tamu yah halafu on i think the first day nilifika huku nilienda Amu biryani iko hapa hivi bamburi around hiyo area ya fisheries soo huko ndio nilikula biryani yangu ya kwanza because eh nilikuwa nasikia tu sifa venye biryani na ni tamu ni tamu nikaamua aii why not try it nikasema aa, venye nimekam tu hivi mambasa si niende niangalie venye iko. Ya, iko tamu.

Tukiwa pale job, how you build our relationship, our mahusiano yetu mimi na my colleagues, inakuanga kwa kusaidiana. Wakati mtu mmoja ako na jambo linalomsumbua, aneza kuja kwangu, tunakaa, tunaongea, tunajadiliana vitu tusaidiana kufanya kitu fulani. Unajua waakati hapa tunakaa, tunaongea, ndo tunamanage kucome na solution. Saa zingine yes kuna kukorofishana but katika kukorofishana mtaka tu msikizane. Lazima mtaka tu msikizane kutakuwa na mtu atakuja kuunganisha So lazima tu mkuwe na mawasiliano poa.

Wakati nimesongwa na kazi mingi, mimi kwanza hupumzika, nikisha pumzika vizuri ndo naamka napanga working station yangu nakaa chini na anza saa kuchangamkia kazi yenye nimepatiwa. Kama for example deadline iko in two days ama one day, nitajipatia a few hours ni pumzike kwanza vizuri bila stress. Then after hapo hivyo devices zenye nafaa ni tumie na zia kikisha ziko hapo hivyo lakini simu naeka mbali na mimi Because na jua simu iko na lot of distractions So sipendi kuwa na simu karibu kama na kitu nani sumbua kama ya kazi sana sana na napenda kufanya kazi Within the specified time frame so if at all kutakuwa na any distraction itakuja I tend to switch it off.

Mimi napenda kukua mahali pametulia sana sana. Mahali penye kuna kelele mingi kama klabu ama mahali penye kuna siasa makelele sipendi. Lakini mahali penye pametulia mziki ni ndogo iko na ama kwa umbali mziki iko kwa umbali sauti chini. Hiyo napenda sana lakini sana sana pia unaeza nipata kwa nyumba. Yeah most of the time. Kama siko kwa nyumba labda nimeenda tu mahali kwa hoteli yenye imetulia haina makelele. Ya but hizi klabu na vitu ziko na loud music huwa sipendi.

Tukiangalia majira nchi yetu ya kenya ina kuanga tu na majira mawili, Matatu. Kuna kiangazi. Kuna masika ambayo ni mvua alafu kuna ile msimu ya baridi hio msimu ya baridi usiwai itaka ikupate ukiwa peke yako hauna mtu kwa nyumba kama msichana hivi baridi inakutandika. Unajiuliza I did not sign up for this. Lakini sana sana mi hupenda jua But si kiangazi. Kiangazi kwa kunafanya vitu za vitu zina kuwa bei ghali chakuli ina kuwa bei ghali kila kitu ni bei hali ya maisha inapanda na kuna kuteseka kuingi but na mvua mvua ina kuanga nzuri ndio lakini huwa inazuia msee mtu kufanya vitu mingi sana but mimi sana sana nige prefer time yenye kuna jua but si jua kali alafu kukuwe na a lot of activities mtu anaeza fanya.

Mimi napenda kuvaa nguo za starehe. Mimi ni, I think wanatuita GenZ. Mimi so napenda vitu za starehe, kinyasa, shati baggy, na viatu za white, na socks. Ama unawezanipata na trouser tu, trouser ndefu, na nimevaa na sweater, na sneakers maybe. But kunipata nimevaa suti, suti inakuwanga ngumu, unless ni special occasion nimeenda peke yake, mtanipata nimedunga suti. Otherwise mimi ni mtu tu casual.

Najuwa, being born, in a Kenyan family, inamanishanga that. Wewe, kwa wiki, hauta kosa siku moja, umekula ugali. I think venye nilizaliwa kwa hiyo familia yetu na my dad, Budangu, alikuwa anapenda kukula ugali sana. Hapo ndio hata mi nilipendea ugali. Kwa sababu, ukikula ugali, ugali ni staple food ya Kenya, by the way. So, ugali unaikula na, ugali unaeza kula kila siku kenye iko, ni mboga tu unabadilisha. Unakula ugali na mboga za kienyeji. Kesho ukule ugali samaki, siku ingine ugali nyama, io siku ingine ugali skuma na avocado, hio siku ingine ugali kuku yea mi. Mi chakula changu kenye napenda, kukula sana huwa ni ugali. Ugali huwa siboeki nayo, lakini mchele, wali, wali huwa inanichokesha. Naeza ikula siku moja, siku mbili, chapati, chapati ndio napenda kuikula sana sana sunday. Huwa inanikumbusha nikiwa mdogo chapati tulikuwa tunapikiwa sundays Mostly So nikikula on a sunday huwa na feel ni kama nimerudi nyumbani kidogo inanikumbusha mamangu akiwa home akitupikia aKituambia msiende kucheza nje na watoto wengine. Napika chapo yea inanikumbusha vitu mingi sana.

Baada ya siku ndefu kazini mimi hukuja nyumbani, naingia bafu, napiga shower, nikishapiga shower, napika, nikisha pika nikule na nafanya zoezi ya kama dakika ishirini, nikishafanya zoezi dakika ishirini ama thelathini, narudi tena bafu, naoga, naona movie moja, alafu natulia, nalala, natext maybe girlfriend yangu ama kucall, after hapo hivyo, naingia tu usingizi nalala. Sinanga kazi mingi yeah that's if I've had a very busy day hiyo ndo routine yangu hata kila siku.

Okay, me huprefer kutengeneza marafiki wapya, ile wakati yenye nimeenda, let's say for a vacation, ama nimeenda kwa event, event yenye haina makelele mingi, because mi personaly kwa sababu sipendi makelele, so I wouldn't like friends, wenye anapenda makelele mingi, unaona? So mi huprefer. Kama nimenda event yenye haina makele mob That's where na manage kuongea na mtu moja wawili. Ama nimeenda kama social forum. Kuna ingina tulikuwa tumeenda juzi pale nilipatana na marafiki wawili ambao tuliongea nao. Tukajuana One of them actually nimepata anaishi across the streets. Penye nakaa. Sikuanajua but vilei tulienda hiyo function. Tuka patana So nikitafuta nyumba kwa hiyo harakati ya kutafuta nyumba nikampata hei nikamuliza. Hei. Vipi? Kwani wepia unakaa mtaa yangu? Akaniambia ye anafanyanga hapo job, lakini hio time ingine hatukua tumeonge mahali anaishi nini nini eh nikajuwa. Aya, kumbe dunia ni ndogo. Mtu anaweza kupata mahali huko tu bila we kujiwa.

Kwanza hili muweze mkakikisha that ushirikiano kwa timu yenu iko fiti iko poa kabisa yaani inagrow. Mko na ile bond situniitanga bond Bond imeshika. Lazma mkue mnafanya some activities together. Kama sisi tulikuwa wakati ya krisimasi tulisema tutapeana zawadi So tukakuwa na kitu naiitwa Secret Santa. Iyo time unapata mimi So tukaandika majina zetu. Halafu, unapick a random name. Aya, mi nkapata mtu nkaenda Because, iyo, uaona venye mnapena zawadi mina kupatia zawadi, unapatia zawadi So you will have to know Me ndo ujue, ni zawadi gani itako mwafaka kunipatia kunizawadi hio siku. Mi nilienda nikazawadi rafiki yangu, nikambuyia viombo. Halafu, nikambuyia miwani, za jua. Niliona anazipenda sana so nikambuyia miwani na viombo.

Tamasha ya mziki yenye nishawai enda ilikuwa muhithi night pekee yake ndo nilienda ilikuwa ngemi Ngemi festival ndo nishaenda moja na ilikuwa ya kitamaduni ilikuwa na imba wimbo za kikuyu so. Rafiki yangu wakaniambia nakishindaga kwa nyumba sana nafaa nitoke iyo siiku nikamua. Wacha nisi muangushe nikamka nikapige shawa jioni tukatokea mimi na yeye tukaenda kanidrive. Tukaenda huko hivyo alikuwaasha kata ticket. Tukaenda, tukaingia, tukakula. Tukasikiza muziki na ilikuwa fun by the way I enjoyed it. Sikuwa nadhani itakuwa interesting. Hivo ingawaje sikuwa zingine za kikuyu zilikuwa zinanipita But nilienjoy zenye nilikuwa najua niliimba zenye sikuwa najua. Na video wamesonga tunazo kwa sababu kuna kitu ingina nigefanya. Na mi nimeilipiwa ticket na siezi kataa kwenda.

Nikiwa katika shule ya upili mwandishi wa kitabu mwenye nikua napenda sana kutumia kitabu zake. Alikuwa anaitwa Ken Walibora. Na ameandika kitabu inaitwa Kidagaa kimemuozea ambayo nilifanya elfu mbili na kumi na saba. Kama setbook nilisoma kiswahili. Ya hii kitabu ilinifurahisha sana. Ilikuwa na huu jamaa mwigine alikuwa anaitwa Amani. Na the girl ilikuwa nituwa Imani And this couple Hey, story ilikuwa nifraisha because ingiandika kaa storica movie but likuwa naputeseka kuingi na mtemina sababora alikuwa na onyesha na venye corrupt society yetu inakuanga bibi yake ameachiliwa na buwanake bob dj ya naonyesha na venye kijana wana struggle luku inje afu na kitoto kio huru kini walipatiwa hatu wakujuwa wakutakilea iki kitoto alikuwa ameokota tu mahali apo hivu.